Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti. Naipenda kwa sababu ina ladha tamu yenye kina na harufu nzuri inayovutia. Keki ya chokoleti huwa laini na yenye unyenyevu. Hasa inapopikwa visuri na kutumia chokoleti halisi au kakaoora. Kinachonifurahisha zaidi ni inapochanganywa na krimu ya chokoleti au vanila. Au ikipambwa kwa vipande vya chokoleti juu. Keki hii inafaa kuwa sherehe kama siku. Inafaa kwa sherehe kama siku ya kuzaliwa au wakati wa kupumzika na familia. Pia hunipa hisia ya faraja na furaha. Hasa ninapoitafuna taratibu nikifurahia ladha yake.